Unakula nini maranyingi ya asubui? Maranyingi ya asubui nakunyua chai, ama kahawa, na mkate, au mandazi, ama chapati. Inalingana ni gani, ikokaribu, ama gani itapatikana kwa haraka na kwa raisi.

Je, unapenda muziki wa jadi. Lahasha, mimi sipendi muziki wa jadi. Napenda muziki wa kisasa. Muziki ambao unaendana na mfumo wa sasa. Muziki ambao unawezasikika namtu ambayea na umri wa sasa.

Unafanya nini maranyingi wikendi? Maranyingi wikendi ni muda wa usafi, muda wa kutulia, muda wa kupata nguvu ya kushughulikia wiki ijayo, ni muda wa kutulia na marafiki ama familiaya karibu. Ni ule muda kufanya zile sherehe ambazo wataka kufanya kwa kuwa ni ile siku ambapoha uyuko kazini. Ni ile siku pia ambapo mtu hutazama mpira ama mechi ambaye anapenda.

Unafanya nini kuweka afya nzuri? Kuweka afya nzuri unakikisha kuwa unazingatia mlo nzuri. Ama ile kwa kimombo twaita balanced diet. Una make sure ama unakikisha kuwa unafuata ama unakula chakula ambacho kina manufaa mwilini. Unahakikisha pia unamtembelea daktari labda mara moja au mara mbili kwa mwaka. Ili aweze kufanyia zile test ambazo wao hufanya ili kujua iwapo una ugonjwa ambao unahitaji kuangaziwa kwa mapema. Kitu cha pili unahakikisha kuwa unafanya mazoezi mara moja hapa na pale unapopata muda kwa kuwa mazoezi yanafanya afya yawe nzuri.

Nyama gani unayoipenda zaidi? Nyama ya kuku. Napenda nyama ya kuku zaidi kushinda nyama yoyote ingine nimewai kula. Napenda pia nyama ya samaki. Napenda pia nyama ya ngombe. Kwa kuwa nimekula ng'ombe zaidi hata kushinda vile nimekula samaki au ukuku. Lakini ndio napenda nyama kama siya kuku iwe ya samaki kasi ya samaki iwe ya ngombe.

Je, unapenda upepo au AC? Napenda AC. Kwa kuwa AC ina utulivu ama ina unyamavu, upepo, upepo na mambo yake, upepo utakuja utapeperusha vitu. Utafanya pia hata saa zingine kuwe na baridi au ugumu wa kupumua. Kwa hivyo mimi napendelea AC.

Unapenda kusoma vitabu vya aina gani? Unapenda kusoma vitabu vya aina ya story ya mbazo ni story za kujenga mtu, story ya mbazo zinapea mtu marifa ama story ya mbazo zina mafunzo pale mwishoni. Haditi, nzuri haditi za kufunza na kuelimisha.

Unafanya marafiki wapya vipi? Marafiki wapya unawafanya kwa ma mikutano, pale labda njiani, pale kazini, pale ofisini, wapi wapi, makutano, mahusiano, mawasiliano.

Unashugulikia makosa kazini vipi? Maramingi nashugulikia makosa kazini kwa kujaribu kuona ujama ama umtu wa likuwa nafanya hili kosa akiwa kwenye Mindspace ipi ya likuwa nafikiria aje maoni yake yalikuwa ipi ya likuwa na lenga kufaidi vipi ama kutoa kupata nini kutokana na hilo maoni ama mawazo.

Unahimizaje ushirikiano katika timu. Ushirikiano unahimiza kwa kuhakikisha kuwa pana mawasiliano baina ya wale ambao wako kwenye hilo timu. Unahakikisha ya kuwa mawasiliano yana angaziwa. Unasikiliza maoni na mafikra ya kila moja wapo. Na unatumia maoni hiyo au fikra hiyo katika kutafuta suluhisho ama kusuluhisha tatizo zinazowakumba kwa pamoja.

Je, unapenda kujaribia teknolojia mpia? Ndio, teknolojia siku hizi ni kila kitu, usipo jaribia teknolojia kipya, utajipata unabaki nyuma na katika dunia hili la sasa kubaki nyuma ni kitu ambacho haufai kufanya. Wafaa kuwa pamoja na kila mtu kuwa pamoja na teknolojia, ili maisha yawe rahisi.

Niambie kukusu chakula chako unachokipenda zaidi, unaweza kushiriki ni chakula gani na ni wapi unapenda kukila. Kwa sasa sina chakula ninacho kipenda lakini nilipokuwa mdogo nilikua napenda chakula kilikua kinachoitwa chapati. Chapati mara mingi likuwa inaandaliwa pale nyumbani siku za sherehe kama krismasi. Na mara mingi ulikua unakula na marafiki na familia wa karibu.

Uzoefu gani wakazi umekufundisha zaidi, uzoefu wakusikiliza, uzoefu wakufanya kazi kama timu, uzoefu wakua msikiifu ama msikilizivu. Hei, kiswaili.

Kitendo gani cha wema umewahi kufanya? Aha, nimefanya vitendo vingi sana vya wema. Vitendo vingi sana hata vingine sivikumbuki, lakini nimefanya vitendo vingi sana vya wema. Labda tu nikumbuke moja, nimesaidia marafiki pale ambapo hakuna mtu mwingine angemsaidia, ama pale ambapo hangepata usaidizi kwingine, na kadhalika.

Je, unapenda kuandika kwa mkono ama kwa kompyuta. Kwa kuwa siku hizi, karibu kila kitu yahitaji teknolojia na yapitishwa ama yasambazwa mara mingi kupitia teknolojia. Mimi, napendelea kuandika kwa kompyuta. Kwa kuwa kwa kompyuta ni raisi. Na pia yaweza sambazwa kirahisi. Saa zingine waweza pata unaandika kwa mkono, lakini kitu hicho kinahitaji kusambazwa kwa njia ya teknolojia. Inakuwa ngumu kidogo.

Msimu gani wa mwaka unaupenda zaidi? Napenda msimu wa jua kidogo na mvua kidogo pia iwe mchanganyiko. Sijui yaitwaje hiyo msimu lakini mi napenda ule msimu wa mchanganyiko. Kwa kuwa yanaleta hisia mchanganyiko pia, yanaleta shughuli mchanganyiko pia, na pia kujipanga inatokea kidogo mchanganyiko.

Mwandishi gani wa vitabu unampenda? Napenda mwandishi wa kitabu. Marehemu Ken Walibora, aliandika vitabu vingi vizuri, nimesoma vitabu na mada, vyake vingi, ambavyo vili nisaidia, sana sana pale shule ya upili, ndio.

Unawasiliana vipi na wafanyikazi wenzako? Unawasiliana na wafanyikazi wenzangu. Mdomo kwa mdomo uso kwa uso mara mingi. Sikupitia mtandao, sikupitia simu. Kwa kuwa pia uso kwa uso yasaidia usome uyu mtu hisia zake. Na pia inasaidia uone fikra na maoni yake vizuri.

Unapendelea kuwasiliana vipi na watu? Maramingi mimi napendelea kuwasiliana maramingi na watu uso kwa uso kwa kuwa, uso kwa uso weza soma hisia ya huyu jamaa, anahisi vipi, amekasirika, akopoa, mnaweza elewana, inakuwa rahisi mnapowasiliana uso kwa uso.

Unajihisi vipi kusubiri kwenye mstari? Kama ni kitu ambacho ni kila mtu anafanya, na ni kitu ambacho kinaitajika, na ni kitu ambacho labda ningetaka kuzuia, ningekuja mapema, ama ile service pale yategemea kupanga laini, basi mii sina fikra, sina hoja, ila kupanga laini, pia nieze kushughulikiwa. Kama mtu mwingine yeyote ambaye ameeza kufika mahali pale.

Unajihisi vipi kusu wasilisho? Mimi, wasilisho. Najihisi ya kuwa niko tu sawa nayo ni kitu ambacho ninakubaliana nacho ni kitu ambacho. Lazima kiwe ili mambo yaende vizuri ama kwa utaratibu.

Wakati gani wa siku unafanya kazi vizuri zaidi? Mara mingi wakati wa asubuhi kwa kuwa asubuhi mtu ana nguvu nyingi, fikra bado ni mageni, fikra bado ni do mwanzo ya siku, fikra ya hakuna msongamano wa mawazo na fikra, nguvu pia ni nyingi, mwili unanguvu, saa asubuhi ndo wakati nzuri.

Je umewahi kusafiri kwa ndege? Kwa sasa sijaweza kufanikiwa kusafiri kwa ndege lakini kitu ambacho natarajia pale mbeleni ama pale maisha yajayo. Ni kitu ambacho ningependa na ningefurahia sana kukifanya. Inshallah.

Una mahusiano gani na wazee wako? Mahusiano kati yangu na wazee wangu ni mahusiano mazuri. Kwa kuwa nahakikisha kuwa kuna mawasiliano pia mazuri. Mawasiliano mazuri, mahusiano mazuri. Na pia heshima nzuri.

Unajilinda aje kutoka vitisho vya mtandao? Kitu ya kwanza, nahakikisha kuwa sieki kila kitu ama kila jambo ni nacho kipitia ama ni nacho kumbana nacho pale mtandaoni. Kwa kuwa pia mtandaoni si rafiki yako bana mtandaoni kila mtu ako pale kwa shughuli zake. Kitu ya pili na make sure zile faraga za security ama zile password na badilisha hapa na pale mara kadha kwa siku kwa mara kadha kwa.

Unapenda kwenda sinema mara ngapi. Sinema mihuenda mara mingi, mara moja, au mbili kwa mwezi kwa kuwa ama pale ambapo pana filamu mpya au filamu ambayo yanangojewa na watu wengi.

Unafanya nini wakati unahitaji msaada kazini? Unapohitaji msaada basi itisha baana. Wanasema kuuliza sio ujinga. Ukitaka msaada itisha. Usipoitisha ule jamaa unayetaka msaada. Kwake ama ule mtu unayetarajia akusaidie, atajuaje anafaa akusaidie.

Unafanya nini ili kujitunza? Ili kujitunza nahakikisha kuwa kitu ya kwanza nakula vizuri, nafanya mazoezi, nakuwa na afya nzuri, naishi mahali pazuri, na kunywa maji masafi kwenye mazingira mazuri, na pia hewa ninayopumua iwe hewa safi na hewa nzuri.